Je, unatumia video kwa mawasiliano? Naam, natumia video kwa mawasiliano. Mara nyingi wakati ambapo nataka kuonana na wapendwa wangu ambayo hawako karibu nami kama vile mama yangu mzazi, rafiki zangu, ndugu zangu, huwa natumia video ile kuondoa ile kuondoa yani, yale ma, kuondoa ule uwezo wa kutoonana. Inanisaidia ku,

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Umeme unapokatika ni jambo la kushangaza kwanza sana ni jambo ambalo linasimamisha kazi au kunifanya niweze kupata shida nyingi umeme unapokatika ni jambo la kushangaza kwanza sana. Ni jambo ambalo lina, linasimamisha kazi yao kunifanya niweze kupata shida nyingi. Kwa hivyo umeme unapopotea, kitu cha kwanza ninacho kufanya ni kuhakikisha simu yangu ina moto.